Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine mimi Pangu hupenda kufanya kazi na watu wengine. Kwa vile ukifanya kazi peke yako Yes utafanya kwa muda lakini kutafika mahali hautaweza peke yako So ukiwa na watu wengine wanakusaidia na pia pakikulemia kuna wengine wenyo wako na ujuzi ya hiyo part na inaweza kukuamka lakini sasa kufanya kazi peke yako ni tricky.